Mfanya biashara bora zaidi ni yule mtu. Anayejua kuunganisha akili bidii na uvumilivu katika kila hatua ya kazi yake. Sio lazima awe na pesa mingi mwanzo. Lakini lazima awe na maono na nia ya kusonga mbele. Hata mambo yakikwama. Mfanya biashara wa ukweli ana anzianga chini anajifunza polepole na anakubali kuwa safari ya biashara iko na kupanda na kushuka. Haogopi changamoto ju anajua kila changamoto iko na funzo lake. Mfanya biashara mzuri pia anajua kuwaheshimu watu. Anawaheshimu wateja wake wafanyikazi wake na hata washindani wake. Anajua bila wateja biashara haina maana. Kwa hivyo anahakikisha bidhaa ama huduma yake iko poa bei iko sawa na mtu akirudi mara ya pili ajiskie amerudi nyumbani. Huyo ni mtu wa kusikiza maoni ya wengine na kubadilika pale panapo hitajika. Pia mfanya biashara bora anajua kupanga pesa. Haingizi leo alafu atumie yote kesho anajua kueka akiba kuekeza tena kwa biashara na kujitenga na matumizi ya ovyoovyo. Nidhamu ya pesa ni kitu muhimu sana kwa biashara kukua. Wengi huanguka sio juu ya hawakuigiza. Bali ni juu hawakujua kutumia pesa vizuri zaidi ya yote mfanyi biashara wa kweli ni mvumilivu anajua matokeo hayaji haraka kuna siku biashara itakua chini hakuna wateja na moyo unataka kukata tamaa lakini yeye lazima asimame imara anaendelea kufungua biashara kila siku akiamini kesho itakua bora hiyo roho ya kutokana tamaa ndio hutofautisha na wengine kwa kifupi mfanyibiashara bora ni yule anaye onekana kwa mavazi. Sio yule anaye onekana kwa mavazi wala ni yule anaye jenga kitu cha kudumu. Anasaidia wengine na anabadilisha maisha yake pole pole lakini kwa uhakika.

Nikikumbana na tatizo kazini, huwa sisongi haraka wala kuchukua hatua kwa hasira. Kwanza kabisa napenda kutulia kidogo nijielewe juu hasira ikiongeze ka juu uamuzi nyingi huwa mbaya. Najiuliza tatizo lenyewe ni nini hasa, imeanzia wapi na nani wamehusika. Hii unisaidia nisichanganye mambo na nisiongeze shida mahali haiko. Baada ya hapo, mimi huanza kukusanya taarifa. Ninaskiza pande zote, iwe ni wenzangu wa kazi ama wale walioadhirika na tatizo. Kila mtu akipewa na fasi ya kuongea, ukweli huanza kujitokeza pole pole. Sipendi kulaumu mtu mmoja, ju mara mingi tatizo si mtu mmoja, bali ni mfumo ama mawasiliano ambayo haikufanyika poa. Kusikiza, unisaidia kuelewa chanzo halisi chaizo, cha hio tatizo. Nikisha pata picha kamili, mimi uanza kufikiria suluhisho. Naangalia njia tofauti tofauti ya kutatua tatizo nachagua ile ambayo italeta amani na matokeo ya kudumu. Kama tatizo linaitaji ushirikiano huwa nawaita wenzangu tuketi chini tuzungumze kama watu wazima. Mazungumzo ya wazi uondoa uwoga na ujenga imani kazini. Pia nakubali makosa yangu. Nimesababisha tatizo kama kosa lilikuwa langu. Na sita ona aibu kusema nimekosea ju kukubali kosa ni hatua ya kwanza ya kuirekebisha. Hii uwafanya wengine pia wawe huru kusema ukweli bila kuogopa. Kazini heshima na uwazi wa vitu huwa muhimu sana. Baada ya tatizo kutatuliwa, uangalia funzo, lazima lipatikane. Najifunza nisirudie kosa lile lile na kama kuna njia ya kuboresha kazi, ili tatizo lisitokee tena, huwa naishauri. Kwangu kila tatizo ni nafasi ya kujifunza na kukua.

Pahali pazuri sana ambapo nimewahi kusafiri, ilikuwa ni Mombasa. Na mpaka leo, bado ni moja ya safari poa, sana niliowahi kufanya. Mara ya kwanza kufika huko, nilihisi kama nimeengia dunia ingine kabisa. Hewa ya Mombasa ilikuwa tofauti, iko laini na baridi kidogo. Hasa ukiwa karibu na bahari. Upepo wa bahari unapiga pole pole. Unafanya mtu ajisikie ametulia kabisa. Hata kama umetoka safari ndefu. Nilipenda sana kutembea maeneo ya ufukwe. Kuona maji ya bahari ikingaa chini ya jua na kitu inabamba sana. Mawimbi inapiga pole pole. Watu wanatembea. Wengine wanacheza kwa maji na wengine wamekaa tu wanapumzika. Ilikuwa raha kukaa chini kwa mchanga, nikisikia sauti ya bahari na kuangalia anga. Hapo mwanzo zinapungua, zina ina mashida zote zenye uko nazo kwa akili zinaisha, unabaki tu na amani. Mombasaa pia ilinivutia juu ya historia yake, kutembea kwa hizo majumba za zamani ilikuwa kama kurudi nyuma kwa wakati. Majengo za zamani barabarani nyembamba na harufu za zamani pamoja na viungo zilifanya maji kuwe ya kipekee. Nilijifunza kuwa mombasa iko na mchaganyiko ya tamaduni mingi na hiyo inaonekana kwa watu mavazi na hata vyakula zilizokuwa huko. Kuhusu chakula mombasa iko na ladha yake kabisaa. Kula pilau, biryani na samaki wa kupikwa na viungo vya pwani ilikuwa tamu sana. Chakula iko na harufu poa, ladha inaingia mpaka rohoni. Kila mara nilikuwa nilihisi kama nimeongezwa nguvu. Hapo ndiyo unaona chakula sio kama kula tu, ni sehemu ya utamaduni. Pia watu wa Mombasa wako na urafiki mwingi, watu wanakusalimia, wanakuonyesha njia bila kukusumbua na wako na tabasamu, mzuri sana. Hii ilifanya nijisikie niko nyumbani hata kama niko mbali, kulikuwa na hali ya polepole, hakuna haraka mingi kama mtaani mengine. Maisha yanaenda taratibu na kwa utulivu. Safari ya Mombasa ilinifunza kupumzika, kuthamini mazingira na kufurahia maisha bila presha.

Tabia ya watu ambayo hunichukiza sana ni ile ya kukosa heshima kwa watu wengine. Hasa kwa maneno na matendo. Kuna watu hupenda kudharau wenzao kuwabeza na kuwasema vibaya. Kana kwamba wao ndiyo wako juu kuligo kila mtu. Hii tabia uumiza sana juu maneno yana nguvu. Ukimdharau mtu hata kama unaona ni mzaha unaweza kumvunja moyo bila kujua. Mimi huamini kila mtu anastahili kuheshimiwa bila kujua anatoka wapi ama ako na nini? Tabia ingine inayonichukiza ni ile ya kukosa ukweli. Watu wengine hupenda kusema uongo ovyo ovyo kujitetea hata kama wanajua wamekosea. Uongo uleta shida mingi sana huua imani na huvunja mausiano. Ukikosa kusema ukweli leo kesho utalazimika kusema uongo mkubwa zaidi. Kuficha ule wa kwanza. Hapo maisha inakua mzigo bure. Kwangu mtu akisema ukweli ata kama inauma ni bora kuliko uwongo mutamu. Pia nachukizwa na tabia ya ubinafsi. Kuna watu ujifikiria wao tu hawajali wenzao wanapitia nini. Anaweza kuona mtu ako na shida lakini bado aamue kupita tu kana kwamba hajamuana. Jamii ya haiwezi kusimama kwa ubinafsi. Lazima watu wajifunze kushirikiana na kusaidiana. Ata kama ni kwa neno ama ushauri mdogo. Tabia ya kupenda maneno mingi bila vitendo pia unichosha. Kuna watu upenda kuahidi sana lakini hawatimizi chachote. Leo anasema nitafanya hivi, kesho anabadilika. Hii huonyesha kukosa uwajibikaji. Mtu wa ukweli ni yule anayefanya, siyo anayesema tuu. Mwisho, nachukizwa na tabia ya kuonea wengine. Mtu akitumia nguvu, cheo ama pesa, kudhulumu wengine. Iyo ni tabia mbaya sana. Kila mtu ako na haki ya kueshimiwa na kusikizwa. Kuonea ni ishara ya kudhaifu wa tabia, sio nguvu. Tabia zinazonichukiza ni zile zinazoharibu, utu, ubinadamu. Mimi upenda watu wa heshima, ukweli, huruma na uwajibikaji. Hizo ndiyo tabia zinazojenga jamii kuwa na maisha yenye amani.

Rangi ninayopendelea zaidi ni rangi ya bluu. Ju ikona maana mingi sana kwa maisha yangu. Bluu inanipa hisia ya utilivu na amani. Kila mara nikiiona, moyo hupoa na mawazo yanapungua. Ni rangi ambayo hainisumbui macho na hainiletei fikra mingi na inikumbusha anga la wazi na majimengi. Vitu ambavyo hunionyesha uhuru na kina cha maisha. Napenda bluu pia ju iko rahisi kuendana na vitu mingi, iwe ni mavazi, mazingira ama vitu vya nyumbani. Blu huonekana poa na yenye heshima, si rangi ya kujionyesha saana lakini bado ina nguvu yake. Inifanya nijisikie niko sawa bila kujaribu saana. Kuna bluu ya giza ambayo huonyesha umakini na ukomavu na pia kuna bluu ya mwanga ambayo huleta hisia ya furaha na upole. Iyo mchanganyiko hunifanya nipende zaidi. Bluu inanifanya nifikirie sana juu ya maisha. Nikikaa peke yangu na mawazo, rangi hiyo unisaidia kutulia juu na kujielewa. Inafanya sana kwa wakati wakupumzika au kufanya maamuzi muhimu. Haileti fujo kwa kili bali inanipa mpangilio. Ndiyo maana watu wengi hupenda kuitumia kwa sehemu za kazi au sehemu za kupumzika. Pia kuna kumbu kumbu, zinazofanya niipende. Bluu inarudisha kwa siku za ututoni. Kuangalia anga au kukaa karibu na maji nikisikia upepo laini ukipiga. Hizo nyakati zilikuwa za zamani na nilikuwa na furaha na amani sana. Kila mara nikiiona hisia hizo hurudi polepole bila kulazimishwa. Kwa upande wa tabia, bluu huwakilisha ukweli na uaminifu, ni rangi ambayo haibadiliki, badiliki ovyo ovyo. Hiyo inanivutia juu napenda maisha ya kuwa mkweli na dhabiti. Sio mambo ya kelele mingi na kuwa sawa na nafsi yako. Bluu ni rangi ambayo inanigusa moyo na akili kwa pamoja. Inanipa amani na nifanya nijione huru na inanisaidia kufikiria kwa utulivu. Sio rangi tu kwa macho, ni rangi ya hisia na mtazamo wa maisha.

Mara nyingi nafua nguo mara mbili kwa wiki na sababu ni kueka usafi na kuhakikisha nguo zangu zinabaki zikiwa safi na zinanukia. Nafikiri safi ni muhimu sana na si tu kwa ajili ya kuonekana vizuri bali pia ni kwa afya. Nguo chafu zinaweza kuletea harufu mbaya na hata kuleta magonjwa kama ngozi ikikasirika au kuambukizwa. Kwa kawaida, nafua nguo kila mwisho wa wiki. Hasa, zile zinazotumia sana kama shati, suruali na nguo za ndani. Hii husaidia kueka kila kitu kwa mpangilio na kuondoa vumbi, madoadoa na harufu zisizopendeza. Ikiwa nguo zina uchafu mkubwa, mimi huenda nikafua tena kabla siku za kawaida za kufua. Zisichafuke sana na zisitoe harufu mbaya. Pia nafua nguo ili kuzuia msongamano wa manguo chafu nyumbani. Ikiwa mtu hafanyi hivo, nguo zinajikusanya na kufanya nyumba ionekane chafu na yenye isio na mpangilio. Hii inaweza pia kuwa kuleta kazi nyingi baadaye kwa mtu mwenye nyumba. Kwa hivyo nafua mara mbili kwa wiki ili niwe na mazingira safi na yenye starehe na pia manguo yasikusanyike pamoja yakuja kanipa kazi mingi baadae. Kwa upande mwingine nafua nguo mara mbili kwa wiki kusaidia kuondoa uchafu mzito ambao unaweza kuwa mgumu kuondoa kama utaacha nguo zikae kwa muda mrefu. Pia husaidia nguo zisiwe na kuharibika kwa haraka. Maana nguo nyingi huwa na rangi na zimeundwa na vitu tofauti tofauti. Kwa ufupi ninafua nguo mara mbili. Ikiwa njia ya kuhakikisha usafi, afya ya mazingira mazuri na pia ni jambo la msingi ambalo husaidia maisha ya kila mtu kuwa poa.

Ili kuweka afya mzuri, mimi hufuata mambo kadhaa muhimu ambayo yamenisaidia kuwa na nguvu na kuzuia magonjwa. Kwanza kabisa najitahidi kula chakula chenye virubutisho. Hasaa mboga mboga matunda na vyakula vya asili ambavo vina afya nyingi. Kula chakula kizuri husaidia mwili kupata nguvu na kinga ya kuzuia magonjwa. Pia napunguza kula vyakula vya mafuta mingi na sukari ili kuepuka matatizo kama kisukari ama shinikizo la damu. Pili, najihamasisha na kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Si lazima niwe na gym lakini napenda kutembea, kukimbia ama kucheza michezo za mitaani. Kwa mfano mimi hucheza mchezo wa raga. Mazoezi pia husaidia moyo kupumua vizuri, kuimarisha misuli na kuongeza stamina. Pia hutoa furaha kwa sababu mwili, hutoa kemikali, za furaha nazo jua. Tatu, napenda kunywa maji mingi kila siku. Maji ni muhimu kwa afya ya ngozi, kuondoa sumu mwilini na kuweka mfumo wa mingeo wa chakula, ukifanya kazi vizuri. Kunywa maji pia husaidia akili kuwa na makini wa kuzuia uchovu. Inazingatia pia kuzungumzika vya kutosha. Kulala saa masaa masaba ama manane.